Kila jioni kabla ya kulala ujiandaa kwa kuoga. Kula chakula chepesi na kupanga mambo ya kesho. Pia hutega muda mfupi wa kutafakari au kuswali. Kisha uwacha kutumia simu ili akili ipumzike na kupata usingizi mzuri.

Ndiyo napenda kupika sana kupika hunipa furaha na kunifanya nijisikie huru hasa ninapo jaribu mapishi mapya pia unisaidia kula chakula chenye afya na kuonyesha upendo kwa wale ninaowapikia.